Mie ningependa kuzuru mji wa Dubai sababu yangu kupenda kuzuru dubai ni kwanza Dubai ina jengo refu kabisa duniani inaitwa buji Khalifa na ina orofa mia moja sitini na tatu. Pia Dubai ina bustani kubwa la maua duniani ina maua zaidi ya milioni mia moja na hamsini. Nam, hiyo ndio mji ambao ningependa kuzuru.

Jinsi ambavyo ninavyo sherehekea mwaka mpya ya kwamba najumuika na marafiki zangu, najumuika na marafiki, najumuika na ndugu na jamii naam kufurahia pamoja.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mwanasheria mkubwa katika dunia mzima na nchi yetu ya Kenya. Ni kuwa mwanasheria mkubwa sana. Na niweze kutetea haki za watu. Haki za watu kwa ukweli na kwa ukamilifu. Naam, niweze kujua watu wamepata haki na wanyonge hawajafinyiliwa.

Mie napenda kuoga mara tatu kwa siku ama chini zaidi ya mara mbili kwa siku. Ninapoamka, nikitoka mazoezi, mchana wakati ambapo niko nyumbani na pia jioni kabla sijarudi kulala kitandani. Naam. Hiyo ndio wakati napenda kuoga mara kama mbili ama tatu kwa siku. Naam.

Ninapo furaha, ninapokuwa na furaha kuwa nyumbani huwanga na napika. Kwa sana sana napenda kupika huku nikisikiliza nyimbo za injili napenda kupika nikisikiliza nyimbo za injili. Huo ni wakati ambapo napofurahi kuwa nyumbani.

Nchi ambayo ningependa kuizuru ama kuitembelea ni nchi ya Dubai. Ningependa kuitembelea sana sana Dubai. Sababu kuu ningependa kutembea Dubai ni kwa sifa ambazo nilizozisikia zinapatika huko dubai. Uko Dubai nimesikia kuna maji, kuna mito, jangwani huko Dubai nimesikia kwamba kuna ule mnara ambao ni refu zaidi dunia mzima inaitwa Abuji Khalifa ninapofikiria kuhusu safari hio inanipa furaha moyoni.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni ya kwamba wakati ambapo tumetangamana na marafiki zangu. Tumechinja ama tunakula kwa pamoja na tunanywa eeeh huo ndo wakati, hii ndo shughuli ambayo inanipendeza sana wakati tumetangamana na marafiki tunajivijali kwa pamoja.

Timu ya michezo ambao napenda kufuata ni timu ya arsenali na hiyo ni kandanda ama mpira wa miguu napenda kufuata michezo ya timu ya arsenali hiyo ni timu ambao nimeienzi kutoka ututoni hadi wakati huu ambao mimi ni mtu mzima napenda timu ya arsenali.